Moja ya mafanikio yangu makubwa kazini ni kuweza kutekeleza majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora. Jambo lililo nisaidia kuongeza ufanisi wa timu na kurahisisha kazi za kila siku. Nimefanikiwa kufanya kazi vizuri na wenzangu kama timu kushirikiana kutokana na changamoto na kufanikisha malengo ya pamoja ya kampuni.

Nakumbuka vyema siku za utotoni nilipokua nikiishi bila wasiwasi mwingi. Kila jioni baada ya masomo mimi na wenzangu tulikuwa tunakusanyika uwanjani kucheza michezo mbali mbali kama kombolela na mpira. Kicheko kilitawala na hatukujali kuchafuka kwa nguo au kuchoka. Wakati wa mvua furaha yetu iliongezeka zaidi, tulikimbia nje ya nyumba na kucheza kwenye maji ya mvua huku wazazi wakituonya turudi ndani.

Stadi muhimu kabisa katika kazi yangu ni mawasiliano mazuri, naweza kueleza mawazo kwa uwazi, kusikiliza wengine na kushirikiana vizuri. Pia na kufikiria kwa kina na kutatua matatizo, nachambua changamoto na kupata suluhisho sahihi kwa wakati. Usimamizi wa muda pia ninao kupanga kazi na kukamilisha majukumu kwa wakati bila kusimamiwa sana.

Siku za mvua mimi hupenda sana kubaki nyumbani. Wakati mvua inanyesha napenda kukaa ndani nikisoma vitabu au kufanya kazi za shule. Mara nyingi huwasikiliza wazazi wakisimulia hadithi au kuzungumza nami kuhusu mambo mbalimbali ya maisha. Pia husaidia kufanya kazi ndogo za nyumba. Kama kupanguza chumba au kusaidia jikoni. Mvua ikipungua napenda kutazama nje nikiangalia maji yakitiririka na kufurahia ya hali ya utulivu inayokuja na mvua.

Usiku kabla kulala napenda kumaliza majukumu yangu ya siku kama kusoma au kufanya kazi za shule. Baada ya hapo huandika vitu inavyo kutumia kesho ili kujiandaa mapema. Kisha hupata muda mfupi wa kupumzika. Mara nyingine kusoma kitabu au kuzungumza na familia kabla ya kulala. Kuosha uso na kupiga mswaki. Kisha hulala mapema ili nipate usingizi ya kutosha na kuamka nikiwa na nguvu kwa ajili ya siku inayofuata.

Ningependa kutembelea ngome ya Yesu, yaani Fort Jesus iliopo Mombasa, Kenya. Ni mahali muhimu sana pa kihistoria kwa sababu ilijengwa na wareno karne ya kumi na sita na imekua ikitumiwa na tawala mbalimbali kama wareno, waarabu na waingereza. Ningependa kujifunza historia ya puwani ya Afrika mashariki. Kuona majengo ya kale silaha za zamani na kuelewa maisha ya watu wa zamani waliokua wakipitia Mombasa. Pia ningefurahia kuona mandhari ya bahari na wazungu kwa ngome hiyo.

Ninapotaka kustarehe napenda kupata muda wa kupumzika nyumbani. Mara nyingi husikiza mziki au kusoma kitabu ili kutuliza mawazo. Wakati mwingine utazama fula filamu au kipindi kifupi kifupi cha televisheni. Pia napenda kuzungumza na marafiki au familia. Lambo jambo linalo nifanya nijisikie vizuri zaidi. Shuguli hizi hunisaidia kupumzika na kurudia shuguli zangu nikiwa na nguvu mpya.

Nakumbuka siku moja nilipokua mdogo nilipotea kwa mda mfupi sokoni. Nilikuwa nimemfuta mzazi wangu. Lakini gafla nikajikuta niko peke yangu katikati ya watu wengi. Moyo wangu ulianza kuenda kwa kasi na hofu kwa sababu sikujua nifanye nini. Nilisimama pembeni nikitazama huku na huku hadi mtu mzima aliniona na kunisaidia kumpata mzazi wangu. Nga hatimaye nilipatika salama, tukio hilo lilinifundisha umuhimu wa kuwa makini na kukaa karibu na watu wazimu.